Udhaifu wangu kazini naushugulikia kwa kufanya kazi pamoja na wenzangu. Ninapofanya kazi kwenye vikundi na ninapofanya kazi na watu walio na uzoefu. Nina uweza wa kufanya kazi hata kupita udhaifu wangu nilio nao katika maeneo tofauti. Nina uwezo wa kusoma kutoka kwa wenzangu, walio na umaarufu wa kufanya kazi, ili nikaweze kushinda udhaifu na kufanya kwa weledi pia.

Chakula ninachopenda kukila jioni ni ugali. Napenda kula ugali jioni. Haswa, ukiwa pamoja na kitoweo kizuri, kitoweo kama nyama, kitoweo kama kuku au samaki, lakini sana sana iwe na ugali. Ugali ambao labda ni wa mahindi, ama hata ugali wa wimbi. Ukiwa tu ni ugali ambao umetengenezwa vizuri naupenda kula jioni.

Shughuli zangu za mvua kuu, kitu cha kwanza ambacho hua nafanya ni kulima shamba langu, kuliaandaa vizuri, ninatoa magugu, kwa maana ni wakatu wa kupanda na kujiandaa kwa mavuno. Kwa vile mvua kuu ikianza kunyea tu nami naanza kulima shamba langu na kuliaandaa na inapoendelea kunyesha, ninatafta mbegu yangu naitengeneza ili nikaweze kupanda.

Napenda kuenda madukani sana sana wikendi, jumamosi ama jumapili, wakati ambapo nina nafasi nzuri ya kutembea madukani, ili nikaweze kujionea na kuchagua vitu vya aina tofauti, nikaweze kuangalia bei ya vitu vya aina tofauti, vitu ambavyo vimeletwa madukani. Kwa hivyo wakati wa wikendi kama jumamosi ninajua nika, na wakati mzuri, haswa wakati wa jioni au mchana, ndiposa nikaweze kuwa na wakati mzuri wa kutembea.

Mimi ni mfugaji wa wanyama, nimewai kufuga mnyama, wengi sana nimewai kumfuga ngombe, nimewai kufuga punda, nimewai kufuga kondo, nimewai kufuga mbuzi, hata ndege kama kuku nimewai kuwafuga. Kazi ya ufugaji imekua sehemu yangu, na kwa hivyo nimefanya hii kazi tangu nilipo kuwa mtoto hadi wakati wa sasa bado, mimi ni mfugaji wa wanyama.

Timu ninayoipenda zaidi ya mpira wa migu ni timu ya arsenali. Napenda sana arsenali kwa jinsi ambavyo wamekua na matokeo mazuri sana, matokeo ambayo yamekua mazuri sana kwa muda ambao umepita. Na pia napenda wachezaji wake jinsi ambavyo wanaonyesha uweledi na ubunifu wa aina tofauti. Arsenali ni timu ambayo ninajivunia sana na ninaipenda sana.

Ndiyo mimi ni mkulima, nimewahi kulima na pia hadi sasa huwa ninalima, nimewai kulima nikapanda vyakula vya aina tofauti nilipo kuwa mdogo na pia wakati huu bado mimi ni mkulima ambaye huwa ninalima na ninajivunia sana kulima. Haswa wakati ambapo ninapanda vyakula vya aina tofauti mashambani na ninapo ona jinsi ambao vina kuwa nina furahia sana kama mkulima.

Ndiyo ni mewaienda kwenye tamasha la mziki wakati nlikuwa katika chuo kikuu na hata wakati nlikuwa katika shule ya upili. Tamasha ya mziki lilikuwa ni jambo ambalo tulikuwa tunilifanya kila mara ili tukawaze kujifunza na kujiburudisha. Haswa wakati ambapo shule zimefungwa tulikuwa tunaenda pamoja na marafiki zangu ili tukawaze na wakati wa kujiburudisha na kujifrahisha.

Mimi huwa ninakunywa sana chai, huwa ninapenda sana kunywa chai haswa wakati wa asubui na wakati wa jioni, ninapenda sana kuinywa ikiwa moto, ninapenda sana kuinywa ikiwa na viungo vingine kama tangawizi, au ata ikiwa na masala. Ikiwa na hivyo viungo vingine, ninaifraia sana chai haswa wakati kuna baridi, ninakunywa ikiwa moto na ninakunywa ikiwa na kitoweo kingine kama keki au ata mkate.

Mimi hutumia sana mitandao ya kijamii, hutumia mitandao ya kijamii kufanya biashara na pia hutumia mitandao ya kijamii kuzungumza na marafiki. Mitandao ya kijamii imefanya kazi muhimu sana katika maisha yangu kwa maana imenisaidia kudumisha mawasiliano na pia imenisaidia sana kudumisha ufanyi biashara wangu na kufanya kazi kwa jinsi ambavyo inafaa na kwa haraka zaidi.

Kwa sasa mimi siishi mahali ambapo nimezaliwa, nilitoka huko ili nikaweze kutafuta kazi katika jiji la Nairobi. Na kwa hivyo nimekuwa ninaishi kwenye jiji la Nairobi kwa muda sasa, siishi mahali ambapo nilizaliwa, mahali ambapo nilitoka.

Mimi hutumia simu yangu kwa shughuli kadha wa kadha kwa siku. Natumia simu yangu kushirikiana na kuwasiliana na marafiki. Pia natumia simu yangu kufanya biashara. Programu ninazotumia za simu sana ni kama Whatsapp. Natumia sana Facebook pia. Natumia sana TikTok. Hizo programu nazitumia sana ili kufanya biashara na pia kuzungumza na marafiki.

Ndiyo ninatumia mfumo wa usalama wa vidole katika vyombo vyangu ambavyo navitumia kama simu na pia laptop. Mfumo huu naupata ukiwa na uepesi sana kwa sababu ninaweza nikautumia kufungua simu yangu au kufungua laptop yangu kwa wakati wowote kwa haraka. Na pia ni mfumo ambao unaimarisha usalama sana katika vyombo hivi.

Mimi sipendi sana kusungumza kuhusu siasa lakini kwa wakati mwingine ninaweza nikasungumza wakati ambapo ninakutana na marafiki ambao wanapenda siasa. Ninaweza nikazungumza siasa kwa muda mfupi ili nikaweze kujua jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika taifa lakini kwa mara nyingi mimi huwa sipendi sana kuzungumzia kuhusu siasa.

Mimi kazi ninayoifanya sasa hivi ni kazi ya biashara, napenda sana hii kazi ya biashara nimekuwa ninaifanya kwa muda mrefu. Jinsi ambavyo nilichagua njia hii, nilitazama nikatafta njia ambayo, nitapata kazi ambayo si ya kunifunga sana na pia ninaweza nikaifanya nikiwa ninaipenda. Ninaipenda sana kufanya biashara hii. Na ninapenda sana kwa maana inanipatia nafasi ya kufanya mambo mengine na pia kusaidia watu wengine katika maisha.

Mimi hupenda kusafiri kutumia GPS, huwa sipendi sana kusafiri kutumia ramani. GPS ina nisaidia sana kusafiri wakati ambapo ninasafiri katika maeneo ambayo siya elewi na siyajui vizuri. Ili nikaweze kusafiri nikiangalia na nikaweze pia kusoma maeneo hayo ambayo ninasafiri. GPS ina nipatia hiyo nafasi na ndio maana nina ipenda sana kusafiri kuitumia.

Mimi hupenda kucheza na pia hupenda kutazama michezo kwa maana mimi ni mchezaji, huwa ninapenda sana kucheza na pia napenda kutazama michezo ili nikaweze kujifundisha njia ambazo ninaweza nikacheza vizuri, nikaweze kujifundisha kutoka kwa wenzangu wanaocheza vizuri. Kwa hivyo ninapenda kuyafanya haya mambo yote.

Mimi hupenda sana majira ya masika. Majira ya masika ni napenda sana kwa sababu ni napata nafasi ya kufanya mambo kadha wakadha. Jambo moja ambalo napenda kulifanya ni kutayarisha shamba langu ili nikaweze kupanda. Majira haya ya masika yananipa nafasi kama mkulima kujitayarisha na kujiandaa pia kufanya upanzi. Na kwa hivyo majira haya ni najivunia sana naipenda kwasababu ya nafasi inayonipatia kama mkulima.

Kwa sasa mimi sina chakula cha kigeni ambacho nime kijaribu, kwa mara nyingi tu nimejaribu chakula ambacho kinapikwa na kinatengenezwa katika taifa laangu, kwa maana sijaweza kuwa na nafasi ya kusafiri katika taifa la kigeni, ndio maana sijaweza kuwa na nafasi ya kujaribu chakula chochote cha kigeni.

Mimi hupenda sana kuongea na pia napenda kuandika lakini wakati ambapo ninazungumza katika mkutano au nikiwa kwenye mkutano ninapenda sana kuongea nikiandika chini ili nikakue na nafasi nzuri ya kukumbuka yale mambo ambayo nimeweza kuyazungumza. Wakati mwingine pia mi upenda sana kuandika ili nikaweze kua na nafasi ya kuangalia tena na kusoma tena.

Kinywaji cha baridi ambacho ninakipenda ni juice. Ninaipenda juice ikiwa katika flavor tofauti. Sana sana ninaipenda ikiwa na flavor ya mint, na ikiwa na flavor ya tangawizi au ginger. Ninaipenda sana nikiwa nimeweka machungwa au nikiwa nimeweka ndimu.

Mime husherekea mwaka mpia kwa kukaa pamoja na familia yangu kuwa na wakati, wakuomba pamoja, wakumushukuru mungu, na pia kwa na wakati wakujianda kwa sababu ya huo mwaka. Ninasherekea nikiwa nyumbani kwangu, mara nyingi, wakati mwingini ninaeza enda kanisani, na pia nikitoka kanisani ninaeza kwa na nafasi ya kutembea ili tuweze kukula pamoja na kutembea pamoja na familia yangu na kusherehekea.

Kwa kawaida mimi hulala kwa masaa sita, nikiwa sina uchovu sana, nitalala kwa masaa sita, lakini wakati ambapo nimefanya kazi nyingi mchana nikiwa na uchovu, ninaweza nikalala kwa masaa manane. Ikiwa ni wikendi, ninaweza lala kwa masaa mengi zaidi hata masaa kumi, kwa maana ni wakati wangu wa kupumzika, nikijiandaa kuanza wiki nyingine.

Wakati wa msongo wa kazi, kile ambacho huwa nina kifanya ni kueka mikakati na kupanga kazi yangu kulingana na kazi ambazo zinapaswa kupewa kiba umbele ili nikaweze kuzifanya zikiwa za kwanza na pia nina tafta marafiki ambao watanisaidia tufanye kazi kwenye timu na tuweneze ushirikiano ili tukaweze kupunguza msongo wa kazi.

Mara nyingi wikendi mimi huwa ninapumzika, jumamosi huwa ninakaa na familia yangu au ninatembea na jumapili huwa ninaenda kanisani. Kwa hivyo mara nyingi mimi wikendi huwa ninapumzika tu na kupata nafasi ya kwenda kanisani nikaweze kuomba, kumshukuru mungu na pia kujiandaa kwa sababu ya wiki ambayo inafuata.

Tatizo kazini huwa ninalishambulia kwa kushirikiana. Nina hakikisha kwamba kama kuna tatizo, tunashirikiana kila mmoja na tunafanya kazi kama timu ili tukaweze kushambulia tatizo. Nina shambulia tatizo pia kwa kuangalia chanzo cha tatizo hilo, ninauliza na pia kuangalia walilo walio weza kupita katika matatizo kama hayo ili tukaweze kushirikiana na kuleta suluhu linalofa.

Utotoni mimi nilikuwa ninapenda kucheza mpira wa miguu, nilikuwa ninapenda sana kucheza mchezo huo, aswa pamoja na marafiki wangu, wenyeri kalangu, nilikuwa napenda kucheza nikiwa shuleni, na pia nikitoka shuleni nilikuwa ninapenda kucheza. Mchezo huo nilikuwa ninaupata ukiwa kunifraisha sana, ambao ulikuwa unaniunganisha pamoja na marafiki, na kutusaidia sana atakatika kujenga usiano na kupumzika kwetu.

Somo la sayanzi ambalo ninalipenda ni somo la kemia, ninalipenda sana somo hili kwa mana, inanipa nafasi ya kuangalia jinsi ambavyo, vitu vina shikamana katika ulimuengu ambao ninaishi, na pia inanipatia nafasi ya kuangalia jinsi ambavyo mambo yanaenezwa, na pia jinsi ambavyo ninaweza nikaelewa mambo kwa kiasli.

Kwa mara nyingi mimi hupenda kuandika kwa kompyuta, ninapenda sana kuandika kwa kompyuta kwa maana ninapoandika kwa kompyuta, ninauwezo wa kuandika kwa haraka, na pia ninauwezo wakufanya marekebisho kama nimekosea, ninauwezo pia wa kuweka maandishi yangu katika maeneo ambayo hayatapotea, maeneo ambayo nitaweza kuyafikia kwa haraka, kwa hivyo napenda sana kuandika kwa kompyuta si kwa mkono.

Mimi ni mfugaaji. Kwa hivyo ni nandege wengi ambao ninafuga nyumbani. Ndegea ambao ninafuga sana ni kuku. Nimekua ninafuga kuku. Tangu nilipo kuwa mtoto. Hadi wakati huu. Ninafraia sana. Haswa kufuga kukuwa mayai. Wakutaga mayai. Napia kukuwa nyama. Kukuwa kienyeji. Ninafraia sana kuwa fuga ndege hawa. Na kwa hivyo ni nawafuga sana nyumbani.

Mahali pazuri ambapo nimewahi kusafiri ni Mombasa. Ninaona Mombasa pakiwa mahali pazuri ambapo nimewahi kusafiri kwa sababu ya uwezo wa kuona bahari, kujifurahisha kwenye bahari, kukutana na watu wa kabila tofauti na kutoka maeneo tofauti ya ulimwengu. Na kwa hivyo ninafurahia sana ya kwamba nimewahi kusafiri Mombasa pakiwa ni mahali ambapo pana historia ya kivyake.

Mimi hufanya mazoezi ya aina tofauti. Lakini mazoezi ambayo ninaifanya kwa kila siku ni mazoezi ya kukimbia. Mimi hupenda sana kukimbia. Haswa wakati wa asubuhi na pia wakati wa jioni. Ninakimbia ili kuhakikisha kwamba ninapata nafasi ya kupumzika. Na nafasi ya kuwa na uwezo wa kupumzika akili. Baada ya kufanya kazi ya muda mrefu.

Kwa mara nyingi mimi hufanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Asubuhi ninapoamka ninafanya mazoezi kwa dakika chache. Nakisha pia jioni ninafanya mazoezi ya mwili kwa dakika chache. Lakini nahakikisha kwamba kila siku nimefanya mara mbili asubuhi na jioni. Nayo wikendi ninafanya kwa masaa mengi zaidi kama masaa mawili. Ili nikaweze kufanya mazoezi ya mwili na kuhakikisha kwamba mwili uko fiti.

Mimi huenda mahali pa ibada mara nne kwa wiki kwa kawaida. Lakini kama kuna sherehe zingine au mahitaji mengine ninaweza enda zaidi. Lakini kwa kawaida mimi huenda mara nne ili nikaweze kuwa na nafasi ya kuomba katika kati kaati ya wiki. Na pia nikuwe na nafasi ya kutengeneza mahali pale wikendi na pia jumapili nikaweze kuwa na wakati wa ibada.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa teknolojia. Kuwa na uzoefu wa teknolojia umenisaidia sana. Kuweza kutatua shida za aina tofauti ambazo zinakaa na ugumu wa aina tofauti. Na kwa hivyo imeweza kunifundisha pia ata kukaa na watu na kufanya na watu pamoja kazi kwa vikundi kama timu. Na pia kushirikiana na watu wa aina tofauti.

Mimi sipendi kuangalia nyota, ninapenda tu kumwamini mungu kwa maana yeye ndiye anajua hali ya maisha yangu. Na kwa hivyo mimi huwa sitegemei nyota, sipendi kuangalia nyota, ninaamini tu vile ambavyo mungu amesema katika neno lake. Hivyo ndivyo kweli kuhusu maisha yangu, na kwa hivyo maisha yangu sana hutegemea neno la mungu ambalo limeandikwa katika biblia wala sipendi kuangalia nyota na kutazama nyota.

Wakati wafuraha mimi kwa mara mingi hujifurahisha pamoja na familia yangu. Hufanya vitendo tofauti tofauti kama kupika pamoja na familia yangu. Kucheza pamoja na pia hata kutembea pamoja katika maeneo tofauti tofauti kama bustani. Ninapofanya mambo haya ninajifurahisha sana. Familia mimi kwangu nikibaombele kwa hivyo wakati nikona furaha. Itatengeneza wakati wakukaa pamoja na familia ndivyo niweze kufurahia zaidi.

Mimi hupenda kupiga viombo vya aina tofauti vya muziki, chombo ambacho nakipenda sana ni piano, huwa ninapiga tena ngoma, na pia huwa ninapiga gita. Viombo hivi ninavipenda kuvipiga, haswa wakati ambapo ninaimba mziki ambao niwakumtukuza mungu, napenda kuvipiga nikiwa kanisani, kwenye umati, au hata nikiwa peke yangu ninaweza kuvipiga.

Mimi hua spendi sana kusubiri kwenye mustari wakati ambapo ninaona mustari ukiwa mrefu hua ninachoka sana moyoni na pia ninachoka kiakili na kwa hivyo spendi sana kupanga mistari ambayo ni mrefu hua ninaona labda nikae tu kwanza ningoje mustari upunguwe ndipo nikaweze kufanya kila ambacho ninataka kufikifanya lakini hua spendi sana kupanga mustari ukiwa mrefu.

Malengo nilio nayo kwa kazi yangu, ninataka nifike eneo ambalo, nitakuwa naweza wakusaidia watu wengi zaidi. Wakati ambapo ninajenga kazi yangu, ninajenga raslimali ambazo zitaweza kufikia watu wengi, ili nikaweze kuwacha historia ya kuwa nimewasaidia watu wengi, nimewajenga, nimewafundisha, nimewaelimisha, na pia nimewasaidia kuchidumu katika maisha.

Mimi hupenda sana kuvaa nguo ambazo ni ofisho, haswa suti, na ninapenda kuzifaa piata na viato ambavyo ni ofisho, vyato ambavyo ninaweza nikavaa pamoja na sutis. Sipendi sana kuvaa nguo ambazo si ofisho kama jeans, ninapenda kuvaa nguwa ofisho kwa mana mikutano yangu yote, ni mikutano ambayo ninakutano na watu ambao wanazingatia sana nguo mbazo mtu amevaliazi kiwa ofisho.

Wakati wa jua kali, mimi sana hupenda kuogelea. Ninapenda sana kuwa na nafasi ya kuenda kuogelea, ili nikaweze kupunguza makali ya jua. Na wakati mwingine kukiwa na jua kali na sina nafasi ya kuogelea, ninaweza tu kukaa kwenye nyumba, nikaweze kuangalia sinema, ili nisiwe na nafasi ya kutoka nje na kupigwa na makali ya jua kali.

Ndiyo ninawafahamu majirani zangu, lakini si wote ambao ninawafahamu. Kuna wale ambao ni majirani ambao huwa tunazungumza, hao ninawafahamu. Lakini kuna wengine ambao hatuna nafasi ya kuzungumza kwa maana wanatoka mapema wakienda kazini na pia wanarudi wakiwa wamechelewa, hawa siwajui na siwafahamu kwa maana hatuna nafasi ya kuzungumza na wao.

Ninapenda kucheza mchezo wa mpira, haswa mpira wa migu, nimekua ninapenda kucheza mchezo huu tangu nilipo kwa mtoto, na nimendelea kucheza mchezo huu, ninaupenda sana haswa kati ambao ninacheza na watu ambao wanauelewa, na pia napenda kuutazama ili nikaweze kujifunza njia tofauti ambazo nitatumia kuzicheza.

Mimi hasa huwa napenda kusoma vitabu vya injili, napenda kusoma vitabu ambavyo vinanifundisha njia ya mungu, vitabu ambavyo vinanifundisha zaidi kuhusu yesu kristo. Hivyo ndivyo vitabu ambavyo ninavipenda kuvisoma vitabu vya kikristo, vinavonielezea njia ya kristo, na pia vitabu ambavyo vina nifahamisha kuhusu njia ambavyo ninapaswa kutembea ili nikaweze kujenga uhusiano wangu na mungu.

Chakula ambacho ninakipenda kukila sana ni chakula cha chapati ikiwa pamoja na kitoweo cha kuku. Napenda chakula hiki sana nimewai kukikula mara ya kwanza nikiwa mtoto kwenye shule ya msingi. Nilikula chakula hiki kukiwa na wageni mashuhuri na nikakipenda zaidi. Nimekua bado ninakipenda ninakipika kwangu ni nakifraia sana wakati nakila chakula hiki. Ninaweza nikakikula chakula hiki maramoja kwa wiki ama marambili. Mara muisho ambapo nilikula chakula hiki ni jana.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la uongozi. Ninapenda sana kuchukua jukumu hili la uongozi kwa maana nitapata nafasi ya kuongoza wenzangu na kuwasaidia wakaweze kufikia malengo yao. Jukumu hili linanisaidia pia kujifunza mambo kadha wa kadha kama kupita shida ambazo zinakaa ngumu na kuzitatua. Nikiwa nimechukua hilo jukumu la uongozi, nina uweza wa kutafuta njia mwafaka ambayo ninaweza nikatumia ili nikaweze kutatua tatizo za aina tofauti. Ninapata pia nafasi ya kukaa na watu wa aina tofauti, watu ambao wanatoka katika mazingara ya aina tofauti na hiyo inanisaidia sana kukuwa kama kiongozi na pia kuwa mfanyikazi bora.